Nashugulikia makosa kwa kujua kwanza, kwanza kwa kuwa kimya, nafikiri na kutafakari, alafu na kujua kiini ama chanzo cha makosa. Nawele na ji, alafu na ji.